Ninapenda kutembea katika ufuo wa bahari na ninapenda kutembea wakati wa asubui na wakati wa jioni. Jinsi ama sababu ambayo inanifanya nipende kutembea katika ufuo wa bahari ni kwa sababu ya mandhari mazuri yanaopatikana katika ufuo wa bahari. Kunayo michanga mweupe mzuri, kuna upepo mzuri, na pia kitu ambacho kina nifanya nipende kutembea katika ufuo bahari ni kwa sababu ya mazoezi, ninaenda mahali pale kufanya mazoezi, ninaenda mahali pale kupumzisha mwili wangu kando kando ya ufuo wa bahari, Ninaenda pia mahali pale kupata ile hewa ilio safi kukutana na maji yalio mazuri ambao ninaweza kuogelea kwa hivyo ninapenda sana kutembea katika ufuo wa bahari kwa sababu ya hewa yake safi Mandhari yalio masafi na michanga ilio mizuri mawe ya baharini yalio mazuri Kwa hivyo hivyo ndio sehemu ninayopenda kutembea.

Juisi ya matunda ni nayo ipenda ni juisi ya nanasi na kwa sababu ni nayo penda juisi ya mananasi ni kwa sababu ya utamu wa nanasi. Kama tunavyo jua mananasi ni matunda yalio matamu sana yana sukari ambayo ni nzuri sana na siyo sukari ya kudhuru. Kwa hivyo ninapenda juisi yake maana hata ninapo itengeneza, juisi yake inakua ikona uskari yake, ikona utamu wake, sio ule utamu wa kuongeza. Kwa hivyo ninapenda sana kunywa juisi ya nanasi, ninapenda sana kunywa asubuhi, ninapenda kunywa mchana, ninapenda kunywa jioni. Na kitu ambacho kina nifanya ni ipende zaidi ni kwa sababu juisi ya mananasi pia ni nzuri kwa afya, ni nzuri kwa ngozi ni kitu ambacho pia kina saidia afya sana sana. Kwa hivyo ni napenda sana juisi ya matunda ya nanasi.

Ndiyo ni mewahi kulima na kilimo nilicho kifanya kilikua kilimo cha wakati wavuli. Kama tunavyo jua wakati wa vuli ni wakati wa mvua nyingi na kwa hivyo watu wengi kupendelea kufanya ukulima wakati huo ili waweze kuvuna mavuno mengi na pia mavuno mazuri. Kwa hivyo wakati huo wavuli niliwahi kulima na kupanda maharagwe, mahindi na mimea mingine, pamoja na miti, pamoja na mboga. Kwa hivyo katika wakati huo nililima na kupanda mboga zile na vitu vile kupitia pia mbolea. Nilikuwa na mbolea, ambao mbolea hii ilisaidia mimea yangu ika kua vizuri, ikanawiri vizuri na pia hata niliweza kulima kwe kwe.

Ndiyo ni nandege wa kufugwa nyumbani, nandege ni naye mfuga nyumbani, ni ndege wa aina ya kasuku. Na sababu ambayo ilinifanya nifuge ndege wa kasuku ni kwa sababu ni ndege alie mzuri sana, ni ndege mwenye rangi mzuri sana, na pia nindege alie mtulivu sana na nindege ambaye unaweza ukafanya urafiki nae ninapenda kasuku kwa sababu nindege alie nakili sana nindege anaye weza atakuongea jinsi unavyoongea nindege ambaye utakapo mwongelesha na ye nae ataelewa na kwa wakati unapoendelea kumfundisha atakuwa ndege ambaye unaweza ata ukaongea nae Kwa hivyo ni napenda ndege aina ya kasuku Kwa sababu ni ndege alie na akili ndege anaye weza ata kukuelewa na mkaelewana.

Maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii ni maendeleo ya kielimu, ninapenda sana kuona jamii imeongozwa na elimu, na ninaposema jamii kuongozwa na elimu ninamanisha watoto kupelekwa shuleni, watoto kupelekwa katika shule kuanza masomo yao. Maana jamii inapokuwa na elimu, kunavyo hata vitu vingi ambavyo vinaongezeka, kunazo faida nyingi, zinazotokana na elimu ambayo ni faida katika jamii nani maendeleo katika jamii. Wakati watoto wanapo pelekwa shule, wanaenda kupata mafunzo na ujuzi, tofauti, tofauti, wengine watakuwa madakitari, wengine watakuwa mainjiinia, wengine watakuwa ni walimu. Na wakati ambapo elimu imetawala katika jamii ni wakati ambao jamii itakuwa bora sana. Manaa kila kitu ama kila mtu atakuwa anaelewa jinsi jamii inavyoenda na hakuna yoyote ambaye atakuwa ameachwa nyuma kielimu. Kwa hivyo ninapenda sana maendeleo ya elimu katika jamii, watoto wapate sh elimu, watoto wapelekwe shule ili wajewawe viongozi wa mbele katika jamii. Kwa hivyo ninapendelea sana swala la elimu ambalo ni swala bora, watoto kupata elimu, watoto kuja kufaidisha jamii wakati wa mbelini.

Jinsi, ninayopenda kutumia muda na familia yangu. Kitu ninacho kipenda wakati nina muda mwingi na familia yangu, ni kuenda mahali ambapo ni tofauti. Ninapenda sana kuenda mahali ambapo ni pazuri, mimi pamoja na familia yangu. Mahali ambapo tutakaa chini kama familia, mahali ambapo tutaongea kama wanafamilia. Mahali ambapo tutapata vinywaji vizuri, tutapata chakula kizuri tutapata kuongelelea kwa wakati ule ambao tulikuwa hatuko pamoja tunaongelea kujuana nani ya nendelea vipi, kipi kinachotaka kufanyiwa, katika familia, kwa hivyo muda huu mimi hupenda kuenda mahali mbali na familia yangu tunaenda pamoja mahali ambapo ni mbali na nyumbani tunaenda kuongelelea kuhusu maendeleo yetu ya nyumbani Tunaenda pia kuongea kuhusu kitu ambacho tunataka kukifanya kama familia Kwa hivyo ni napenda sana kuenda mbali na nyumbani mimi pamoja na familia yangu Hili tukave na wakati wetu mzuri pamoja Wakati wakupanga vitu vyetu, wakati wakufurahia tukiwa tunapata pia vinywaji na vyakula vizuri vizuri.

Hapana siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Na kwa sababu ama sababu ambazo zinanifanya nisiweze kuishi hata siku moja bila teknolojia. Ni kwa sababu ninatumia sana teknolojia kufanya kazi zangu. Kazi zangu nyingi zinaendeshwa na teknolojia. Kwa hivyo ni lazima kila siku nitatumia teknolojia. Kwa mambo ya kazi, kwa mambo hata yangu binafsi, lazima nitatumia teknolojia, na pia lazima nitatumia teknolojia kuelewa ni nini kinachoendelea, kuelewa ni yapi yanayojiri katika mataifa tofauti tofauti, lazima nitatumia teknolojia kujua ata pia ni kitu gani ambacho kinaendelea katika kazi, ni jinsi gani ambavyo dunia inaenda, ni jinsi gani ambavyo vitu vinazinduliwa kupitia upande wangu wa kazi Kwa hivyo ninatumia sana teknolojia kwa mambo mengi, kunavyo vitu pia ninafanya utafiti kutumia teknolojia Kunavyo watu nitakao pia taka kuongea nao watu wa kikazi ambao ninaongea nao kila siku ambao pia tutaitaji teknolojia kupatana na kuongea Kwa hivyo lazima kila siku nikuwe ninatumia njia ya teknolojia Kwa hivyo siwezi ishi ata siku moja bila kutumia teknolojia Maana teknolojia ndio kazi yangu na pia ndipo mahali napopatana na wenzangu na pia ndipo mahali napopata habari ama taarifa za vitu mbalimbali.

Ndio ningependa sana kurudi ujana kwa sababu mambo mengi huwa yanafanyika sana katika ujana na pindi ujana unapopita ndipo na kumbuka ya kwamba kulikuwa kuna vitu muhimu ambavyo ungeweza kuvifanya ukiwa kijana ama ungeweza kuvirekebisha ukiwa kijana. Kwa hivyo ningependa sana, nirudi kuwa kijana, mana kunayo mambo mengi, ningependa kurekebisha, ata mambo na kazi zangu, mambo ya shule pia, kuhusu masomo yangu, ningependa kurekebisha, ningependa ata pia kurekebisha, kuhusu kile ambacho nilikisomea, mana nilitaka kusomea, upande mwengine. Lakini kwa sababu ya ujana si kuweza kujua huo wakati na sahii ya kuwa nimekua Ninatamani sana kama ningeweza kurudi kwa kijana ili nikahakikisha Hata masomo yangu ninaeka katika njia ilio sahihi na kuchagua nchia ambayo ingeendana na mimi mwenyewe kufanya kitu ambacho kilikuwa kitaendana na mimi mwenyewe Kitu ninacho kipenda kuliko kile kitu nilicho lazimishwa na wazazi na pia kunayo makosa ambayo talifanyika nikiwa kijana, ningependa sana nieze kurudi kwa kijana, ili nikaweze kurekebisha na nisiishi na uchungu katika moyo wangu, ama nisiishi na mafundo katika roho yangu. Kwa hivyo ningependa pia tena kurudi kijana ili nifurahie vitu ambavyo siku vifurahia katika ujana wangu Kuna vyo vitu vingi kama ujana unafa ufurahie kama kuenda sehemu mbalimbali kama kujumuika na marafiki ambao ni kitu ambacho sikuweza kukifanya na sahii wakati nipo na familia ni kitu pia siwezi tena kukifanya Kwa hivyo ninatamani sana ningerudi kuwa kijana ama ningerudi ujanani ili niwe na wakati na marafiki zangu, niwe na wakati wa kutembea, niwe na wakati wa kukutana na marafiki zangu, niwe na wakati wa kufanya vitu vingi ambavyo sahihi binafsi kama mtu ambaye niko na familia siwezi tena kuvifanya mana ujana umesha pita.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, maana ninaishi karibu na ufuo wa bahari, ninapenda sana bahari, ninapenda sana kuenda baharini, ninapenda sana wakati wa subui kuenda baharini, kuona bahari, maana ni kitu kinachovutia, rangi ya bahari inavutia, Pia mandhari yake yanavutia, mchanga uliopo baharini, pia unavutia, alafu pia mambo yanofanyika pale ikiwemo uvuaji wa samaki, ikiwemo kuogelea, ninapenda sana kuangalia hivyo vitu. Kwa hivyo ninapenda sana kuona bahari na nimiwahi kuona bahari mara kwa mara kwa sababu ya mimi na mazoezi yangu na pia kwa sababu ninapenda mandhari ya katika ufuo wa bahari ninapenda pia kufanya mazoezi katika ufuo wa bahari kwa hivyo mimi huwa naona bahari kila siku kwa sababu ya mazoezi yangu ndiyo.

Somo la sayansi ninalolipenda sana ni somo la biolojia. Ninapenda sana biolojia sana. Maana biolojia inaelezea sana kuhusu afya. Inaelezea sana kuhusu uhai na maisha. Kwa hivyo ninapenda somo la biolojia kwa sababu linanifanya hata nifahamu kuhusu afya yangu na kuhusu hata afya za wenzangu. Inafundisha kuhusu afya ya binadamu, inafundisha kuhusu afya ya wanyama, unaelewa wanyama kwa zaidi, inafundisha pia kuhusu miti, kuhusu mazingira. Kwa hivyo ni somo ambalo lina mafunzo mengi, mafunzo tofauti tofauti ya jamii, mafunzo tofauti tofauti ya kimwili, ya kiafya. Tunapoongelelea kuhusu viungo vya mwili, jinsi vinavyofanya kazi, jinsi vinavyojumuika na vingine, ninapenda sana somo la biolojia. Maana linanifanya nielewe mwili wangu, linanifanya hata nielewe kuhusu madawa, kama unapokuwa mgonjwa fulani, unafaa utumie dawa gani, kama pia mnyama akiwa anasikia kitu fulani anafaa kufanyiwa nini. Kwa hivyo ninapenda biolojia maana inanifunua sana macho, inanifunua sana akili, kuhusu maisha yangu, kuhusu mwili wangu, kuhusu mazingira, kuhusu wanyama na kuhusu maisha. Yaani inaongelelea kuhusu maisha, inaongelelea kuhusu uhai wa mtu na hata wa vitu vingine, jinsi ya vitu vilivyoanza kuumbwa, ni nini kinachoendelea katika mwili, inaongelelea pia kuhusu damu, ninapenda sana biolojia inaongelelea pia kuhusu uzazi, kizazi. Kwa hivyo ni mambo mengi ninayoyapenda kupitia sayansi hii ya biolojia na ningependa sana hata niweze kusomea udakitari maana ni kitu ambacho ninapenda kukiskia na ni kitu ninachopenda kukifanya.

Mwanzo ningependa kusema kazi ninayopenda kuifanya ama kazi ni nayoifanya ni kazi ya uandishi. Na kitu ambacho ama mahali ambapo ningetaka kufikia katika kazi yangu ni kuhakikisha uandishi wangu unafika hata katika mataifa ya nje. Ninapenda sana kuandika kuhusu jamii, kuandika kuhusu afya. Ninapenda ata pia kuandika stories za kubuni, zikiwemo za watoto na watu wazima Ninapenda sana pia kuandika, kuhusu ndoa na kitu ambacho kitanifurahisha sana ama kitu ambacho ninataka sana kifike ama kazi yangu ifikie ni wakati ambapo nitapata watu watakao soma ama watakao penda kazi zangu watu ambao si wa taifa langu wawe hata watu wa nchi za nje Wakati kazi zangu zitakapofika nchi za nje, nitaona ni kitu ambacho kimetimia kikubwa katika maisha yangu, nitaona ndoto zangu zimetimia maana kila mtu ana ndoto ya kufikia mahali, na mimi ndoto yangu ninataka sana kazi yangu ifikie kiwango cha hali ya juu. Wakati ambapo hata jina langu litakapotajwa, watu watakuwa wananijua ya kwamba huyu mtu ni mwandishi anaandika kuhusu swala fulani na swala fulani. Kwa hivyo ninataka sana kufikia katika kiwango cha kimataifa. Kazi zangu zifike kiwango cha kimataifa. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho ninakitaka sana. Na kitanipa sana faraja, na kitanipa sana motisha, na hata kitanipa nguvu ya kufanya kazi zangu kwa bidii, zitanifanya nisichoke wala nisikate tamaa, zitanifanya bidii iongezeke maradufu, maradufu na zaidi na zaidi. Kwa hivyo ninataka kazi zangu zifike katika kiwango cha kimataifa.

Kumbukumbu nzuri nilizoko nazo za wakati nikiwa shule ni kumbukumbu za michezo. Michezo ambayo ilikuwa ikifanyika shule pindi inapofikia mwezi wa saba. Shule mbali mbali zinakutana ni kwa ajili ya michezo hii. Michezo yenyewe ikiwemo mchezo wa mpira, ikiwemo voliboli. Ikiwemo michezo hata ya kukimbia, michezo ya kushindana. Kwa hivyo hizo ndizo kumbukumbu ambazo ninakaa nikizikumbuka sana kuhusu shule Maana nilikuwa ninashiriki katika mchezo wa kukimbia, nilikuwa ninashindana kukimbia na ninakimbia na watu tofauti tofauti wa shule zingine Wakati ninapokimbia na kuwa wa kwanza Yaani ni kitu ambacho huwa ninakaa, ninafikiria sana jinsi nilivyokuwa ninashindana na wenzangu, mchezo wa kukimbia jinsi ambavyo nilikuwa nitashinda, ninapokimbia Pia ninakumbuka majeraha, niliyoyapata wakati wa michezo ya shule Ikiwemo kuvunjika mguu, hata kuvunjika mkono na kupata vidonda wakati wa michezo ile Lakini kumbukumbu hizo zote yaani ninapofikiria, zinanipa furaha sana Nikikumbuka ya kwamba, nilikuwa mwanafunzi bora Nikikumbuka ya kwamba, nilikuwa mwanafunzi ambaye niliweza kushika bendera ya shule yetu kuwakilisha shule yetu wakati wa michezo na shule nyingine kwa hivyo kumbukumbu yangu sana ya shule ni kumbukumbu ya michezo maana ni kumbukumbu ambayo mimi mwenyewe nilishiriki na hata ninaalama ambazo nilipata wakati ule ambapo pia ninapoangalia hizi alama ninakumbuka wakati nilipokuwa niko shule nikiwa ninashiriki michezo kuwakilisha shule yetu hadi kiwango cha kimataifa. Kwa hivyo ninakumbuka sana michezo ambayo tulikuwa tunacheza shuleni pamoja na shule zengine.

Kivyangu mimi, ninapendelea sana kitanda ambacho ni kizuri. Ninapenda sana kuhakikisha kitanda changu ni kizuri, nimekitandika, kwa mashuka ambayo yanavutia. Na kwa sababu ninapenda kitanda changu kiwe kizuri ni mahali ambapo ninapumzika. Kitanda ni mahali ambapo ninapumzika. Kwa hivyo lazima ni hakikishe mahali napopumzika ni pazuri. Ili wakati hata pia napopumzika, niweze kupata usingizi mnono, usingizi ulio mzuri maana pali pazuri unapolala, lazima utapata ndoto nzuri, lazima utapata amani, lazima utapata utulivu Kwa hivyo ninapenda sana, kitanda changu kiwe ni kizuri ili wakati napojipumzisha, mimi mwenyewe nisikie vizuri, mimi mwenyewe nipate amani, mimi mwenyewe nipate furaha wakati napolala Kwa hivyo ninapenda sana kitanda ambacho ni kizuri.

Ndiyo, ninapenda sana kupiga chombo cha mziki, na chombo cha mziki ninachopenda kukipigia sana sana, mwanzo ni vyombo viwili, ikiwemo gitaa, na ikiwemo pia piano. Ninapenda sana piano, maana ninapenda sana kutengeneza mdundo, unaoendana, na jinsi mimi mwenyewe nitakavyo taka kuimba. Kwa hivyo ninapocheza piano, hata pia yale mawazo ya nyimbo, jinsi ninavyo itaka kuiimba, inakuja katika akili zangu na inakuwa vizuri mimi wakati ninapocheza, pia ninaimba, vyote vinaendana. Kwa hivyo ninapenda sana kucheza piano, na ni napenda sana kucheza sana gitaa, na wakati ninapocheza hivi vyombo, mimi hujisikia mwenye furaha, mimi hujisikia mwenye amani, maana mimi ni mtu ninayependa sana nyimbo, ni mtu ninayependa sana kuimba. Kwa hivyo ninapocheza hivi vyombo vinanifanya yaani nione kama malengo yangu yanazidi kutimia kama uimbagi wangu unazidi pia kukua unazidi yaani kuwa mkubwa Kwa hivyo ninapenda sana kucheza chombo cha piano Ninapenda pia sana kucheza chombo cha gitaa ambavyo vyote ni vyombo vya muziki.

Kivyangu mimi, ninapenda sana kusimamia, kuliko kusimamiwa. Ninapenda sana kusimamia kitu, maana mimi ninapenda sana uongozi. Maana ninakikisha ama ninafahamu ya kwamba mimi ni mtu ambaye. Ninaweza kuongoza kitu ama ninaweza kujiongoza mimi mwnyewe kwa jambo lolote, liwe la kazi, liwe la kifamilia. Kwa hivyo ninapenda sana kusimamia, maana ninapo simamia jambo fulani, nitakikisha jambo limefanyika kwa wakati, jambo limefanyika kwanjia nzuri na jambo limefanyika kwa hali ambayo ni yajuu kushinda ata mambo mengine. Kwa hivyo ninapenda sana kusimamia jambo, kwanza nione jinsi, linavyo fanyika, nielekeze jinsi, litakavyo fanywa, jinsi, litakavyo malizika, niakikishe pia ili ambacho kitatoka na kupitia kazi hile, kitakua nikitu kikubwa sana. Kwa hivyo napo simamia jambo pia ninajifunza mengi kupitia kusimamia jambo lile. Ambalo pia yani linafanya yani pia niwebora katika kitu ambacho nakipenda sana ambacho ni kitu cha uongozi kina nifanya niwebora katika uongozi. Kwa hivyo ninapenda sana kusimamia maana kinanifanya kuwa kiongozi muema na kinanifanya pia niweze kuelekeza wenzangu ama nijelekeze mimi mwenyewe kwa njia ilio nzuri. Kwa hivyo ninapenda kusimamia kuliko kusimamiwa.

Ninapendelea sana baridi kuliko joto. Kwa sababu baridi ni kitu ambacho hakiumizi mwili sana. Wakati kunapokuwa na baridi mtu anaweza akava nguo nzito, anaweza akawasha moto, kupata ile ukavu-ukavu ama ujoto-joto ulio kwa mbali kuliko joto. Joto ni kitu ambacho huwa kinachoma mwili, ni kitu ambacho pia hata kinaharibu mazingira, kinaharibu mimea, ni kitu ambacho hata pia kinakosesha amani. Joto huchubua mwili, joto pia hukosesha amani, joto hufanya pia hata mwili yaani ukakua vibaya, ukapata zile kuchomekachomeka. Kwa hivyo ninapendelea sana baridi, maana baridi unaweza wewe mwenyewe ukajipatia ujoto kama pengine baridi imekulemea sana. Lakini wakati wa joto kupata baridi ni ngumu sana. Inabidi utumie vifaa tofauti tofauti ambavyo vifaa hivi vya AC vinaweza ata kukuletea ugonjwa wa kifua. Kwa hivyo mimi ninapendelea sana baridi, kushinda joto, maana baridi unaweza izuia kwa njia ambazo sio njia zinazodhuru. Unaweza tu zuia baridi kwa kutumia nguo, kwa kutumia moto, kuwakisha moto, lakini joto ni kitu ambacho hakizuiliki na ni kitu ambacho kina madhara makubwa sana. Kwa mwili naacha katika mazingira. Kwa hivyo ninapendelea sana baridi.

Kitu nacho kifanya nyumbani, napofurahia na wakati ambapo sina kazi nyingi za kufanya, ama sina shuguli ambazo zita nifanya ni toke nyumbani. Kwa hivyo wakati nipo nyumbani, wakati ya ni napofurahia kuwa nyumbani, kitu nacho penda kukifanya ni kitu cha upishi, kitu cha mapishi. Ninapenda sana kujaribu mapishi aina mbalimbali Ninatumia njia za mitandao kuangalia watu wanavyo pika vyakula aina tofauti tofauti Nchia wanazo tumia kupika hivyo vyakula Kwa hivyo na mimi hununua bidhaa zile ambazo zinaitajika kupika chakula kile Kwa hivyo ninapenda sana kupika vyakula ambavyo sijawai vipika vyakula ambavyo ni tofauti tofauti. Vya kabila ama tabanduni tofauti tofauti. Vyakula ambapo kwa nchi yangu havipatikani. Kwa hivyo mimi nikiwa nyumbani lazima nitaangalia katika mtandao. Nitaanza mapishi yangu. Nitasherekea na marafiki zangu. Nitasherekea na familia yangu na mtoto wangu. Kwa hivyo ninapenda sana kupika vyakula aina tofauti tofauti wakati nipo nyumbani ninafurahikia kupika vyakula ambavyo sijawai kufipika. Kwa hivyo napo pika, napo maliza, tunasherekea na familia yangu, huku tukiangalia, televisheni, tukiangalia, vipindi tofauti tofauti. Kwa hivyo ninapenda sana kupika vyakula vya kigeni wakati nipo nyumbani na sina kitu cha kufanya.

La hasha sipendi upepo wa esi na sababu ambazo ninasema sipendi upepo wa esi ni kwa sababu upepo wa esi hudhuru afya yangu, hudhuru kifua changu. Wakati ninapotumia upepo wa esi huwa nasikia mapafu yangu ya mebanika na mara nyingi huwa inaniletea shida kupumua kwa hivyo sipendelei sana upepo wa esi. Japo ni upepo ambao ni mzuri, ni upepo ambao unafanya nyumba iwe vizuri wakati wajoto, ni upepo ambao unasaidia mahali ambapo kuna watu wengi, mahali ambapo apana hewa, panapo yuko upepo wa esi, basi mahali pale huwa na hewa nzuri. Kwa hivyo upepo esi ni upepo mzuri ambao unasaidia sana wakati wajoto Lakini kivyangu mimi upepo wa esi hunidhuru Kwa hivyo sipendelei kukaa kwenye upepo wa esi mara kwa mara na wakati mwingi napokuwa kwa esi ninakikisha nimevaa vitu vizito nguo nzito ili upepo huu usidhuru kifua changu.

Kitu ninachokipenda kuhusu mtaa wangu ni mandhari yanayo pendeza. Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ya miti yake ambayo iko rangi ya kijani ambayo iko kwa wingi. Miti hii inavutia ndege mbalimbali, miti hii inatoa maua mazuri mazuri yanayo leta harufu nzuri sana sana wakati wa asubuhi, miti hii huleta kivuli kizuri na wakati wa jua mtu anaweza akaenda akakaa chini ya mti ambao unavutia. Ninapenda sana pia mtaa wangu kwa sababu ya hii miti inaleta upepo ambao ni mzuri sana mbali na kufanya mtaa wangu kupendeza unaleta harufu mzuri, unaleta upepo mzuri Kwa hivyo ninapenda sana mtaa wangu kwa mandhari yake yaliyo mazuri, mandhari yake ya kupendeza na pia kunao usafi wahali ya juu katika mtaa wangu, mtaa wangu ni msafi, vitu vinaekwa kisafi Kwa hivyo ni napenda sana mazingira ya mtaa ninaoishi Maana ni mazingira yanayo pendeza na ni mazingira yanayo fanya mtu Akapata amani na akapata utulivu.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii, ikiwemo Facebook, ikiwemo X, ikiwemo Instagram, kunayo TikTok, ninapenda sana kutumia mitandao ya kijamii. Maana ndiko mahali ninakofanyia kazi, ninaongea na wateja wangu, tofauti, tofauti. Ni mahali pia ambapo huwa naeka kazi yangu, ili watu aina tofauti, tofauti, waweze kuona. Ni mahali ambapo pia ninapotaka kununua kitu, ninaingia katika mitandao ya jamii. Ninaangalia maduka tofauti, tofauti, yaliyo na kurasa zake katika mitandao ya jamii. Ninaangalia kitu, nachotaka kukinunua na ninakiagiza kupitia mitandao ya kijamii Pia ninatumia mitandao ya kijami sana sana kuongea na marafiki zangu, kuongea na familia yangu Ninatumia mitandao ya kijamii kupiga simu na pia hata kupiga simu ile ya video wakati napotaka kuonana na wao Wakati ninapotaka kuzungumza kitu ambacho kitataka kitu cha kuonyesha Kwa hivyo ni natumia sana mitandao ya kijamii, kikazi, kifamilia, kibiashara Yani kila siku ni lazima ni tatumia mitandao ya kijamii Maana inafanya rahisi kuunganikana na wenzangu ambao ni wa mbali inafanya rahisi kutuleta pamoja wafanyibiashara inafanya urahisi kuleta pamoja pia watu ambao tunafanya kazi mbalimbali tunakutana katika mitandoo ya kijamii Pia ninaitumia mitandao ya kijami kupata taarifa mbalimbali ya vitu vinavyoendelea vitu vinavyotokea Kwa hivyo ni mahali pia ninapata taarifa zangu kupitia mitandao ya kijamii.

Ndiyo ninapenda kutembea kwa miguu, na wakati ninaopenda kutembea kwa miguu ni wakati wa asubuhi, sana sana wakati wa weekendi, ambapo sina haraka ya kuenda kazi, ambao ni siku ambayo ninapumzika kutoka kwa kazi. Kwa hivyo ninatembea kwa miguu kufanya mazoezi ya mwili, ninaeza kutembea mahali parefu kufanya mazoezi, kwa hivyo ninapenda sana kutembea kwa miguu, maana kunachangamsha mwili, kunafungua mwili, kunafanya mwili uwe na afya, maana hata kutembea pia ni mazoezi yanayosaidia mwili. Kwa hivyo ninapenda sana kutembea kwa sababu pia nikitembea, afya yangu inakuwa nzuri. Pia ninatembea kuangalia sehemu mbalimbali, napotembea na gari, sio kama kutembea na miguu. Kwa hivyo ninapotembea kwa miguu, kunazo semu nyingi, nazoziona vizuri, sehemu nzuri ambazo sijawahi zitembea. Kwa hivyo ninapotembea ninapata fursa ya kuona sehemu mbali mbali, kuona mazingira mazuri. Kwa hivyo ninapenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu ya mazoezi na pia sababu ya kuangalia mitaa tofauti tofauti na mandhari aina tofauti tofauti yanayovutia.

Tunda ambalo linanipendeza sana ni tunda la nanasi. Ninapenda sana tunda la nanasi kwa sababu ni tunda mwanzo lililo nzuri kwa mwonekano. Pili ni tunda ambalo ni tamu sana. Tunda ambalo unalila bila ata kuongeza kitu chochote maana ni tunda lililo na sukari nzuri. Sukari ambayo imeumbwa nalo. Kwa hivyo ninapenda sana tunda la nanasi, maana ni tunda ambalo hali na kitu chochote cha kuongezwa, utamu wake ni utamu waasilia, utamu ambao umetokana na tunda lenyewe. Ninapenda pia nanasi kwa sababu pia linasaidia mwili ni nzuri kwa afya, na pia ninapenda sana nanasi kwa sababu pia inajuisi ambayo ni tamu sana. Kwa hivyo mimi tunda ninalopendezwa nalo sana ni tunda la nanasi kwa utamu wake na kwa juice inayotoka kwa tunda la nanasi na tunda hili uzuri wake unaeza kulila wakati wowote iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni. Kwa hivyo ni tunda ambalo ninalipenda sana.

Nyama ninayo ipenda zaidi. Ni nyama ya kuku. Kuku ni mnyama anayefungwa nyumbani. Kwa hivyo ninapenda sana nyama ya kuku. Maana kitu cha kwanza. Nyama ya kuku ni nyama tamu sana. Na mbali kuwa na nyama tamu sana, madakitari huisifia sana na kusema kama nyama ya kuku ni nzuri sana kwa afya. Kwa hivyo ninapenda pia nyama ya kuku kwa sababu ni nzuri kwa afya yangu. Na nyama ya kuku ninaweza kuipika kwa kuikaranga na mafuta, ninaweza pia kuichemsha ikiwa tu hivyo na nikaweza kuila, kwa hivyo ninapenda sana nyama ya kuku kwa sababu ni nzuri kwa afya, ni rahisi kupika na ni nyama ilio tamu sana na unaweza kula na chakula chochote ikiwemo wali, ugali, mbizi, matoke, ni chakula ambacho unaweza kukikila na chakula kingine tofauti Kwa hivyo ninapenda sana nyama ya kuku.

Ndio, ninapenda kucheza michezo ya ubao. Wakati abapo ni wajioni ama sina kazi yoyote ya kufanya. Mimi huenda kucheza na wenzangu michezo ya ubao. Michezo ya ubao ni michezo inayochangamsha akili sana. Ni michezo ambayo pia inafanya akili yani inakua katika mazoezi. Maana ni michezo ambayo unachezwa kwa kutumia akili sana. Kwa hivyo ninapenda sana kucheza mchezo wa ubao na ninapenda kucheza na marafiki zangu na familia yangu ni mchezo mzuri ambao unachangamsha na pia unafuraisha mwili na pia unafanya akili iwe sambamba kwa mambo. Maana ni mchezo unaotumia akili sana. Kwa hivyo ninapenda kucheza mchezo wa ubao sana na sana tena.

Sifa muhimu ya kiongozi mzuri ni sifa ya bidii. Kiongozi ni mtu anayeangaliwa sana na wale anawaongoza. Kwa hivyo kiongozi anafaa kuwa mwenye bidii na mchapa kazi sana. Mana kiongozi anapokuwa yeye ndio anaonyesha mfano mzuri wa bidii. Lazima pia wale anawaongoza wataiga mfano ule ule. Kiongozi anapokuwa mvivu, hadi wale anaowaongoza pia watakuwa wavivu. Kwa hivyo kiongozi anapokuwa na bidii katika yale anayoyafanya kuonyesha mfano mzuri katika mambo anayoyaongoza. Wale ambao wako chini yake lazima pia nao watakuwa na bidii, lazima pia nao watahakikisha wanafanya vitu kwa njia nzuri kwa hali ya juu. Kwa hivyo sifa muhimu kwa kiongozi yoyote mzuri ni sifa ya uchapa kazi, sifa ya bidii, ndiyo inayofanya kiongozi kuwa mzuri na kiongozi kuongoza vizuri. Kwa hivyo kiongozi yoyote anafaa kuwa na sifa ya bidii ili awe mchapa kazi na kuwa kiongozi ama mfano bora kwa wengine wote wanaomwangalia.

Kitu kipyya ambacho ningependa sana kujifunza. Mwanzo hicho kitu chenyewe kipya ni lugha mpya sana. Ningependa sana kujifunza luga ya kifaransa. Ni lugha ambayo ninaipenda sana. Na ni lugha ambayo huwa na nyimbo zilizoko nzuri sana. Kwa hivyo ninapenda nyimbo za kifaransa lakini kifaransa chenyewe sikijui. Kwa hivyo ningetamani sana kujifunza lugha hii ya kifaransa, ili niweze kuielewa, nielewe watu wanapoongea, nielewe vipindi vyao, vya runinga, nielewe nyimbo zao ambazo ninazipenda, nielewe maana ya nyimbo zao, na hata nitakapofanikiwa kutembelea nchi hiyo, niweze kuongea na wenyeji wa kule bila kugongana lugha. Kwa hivyo kitu kipya ninachotaka ama ninachopenda kujifundisha ni hii lugha ya kifaransa.

Ninapenda sana kunywa chai na ninapenda sana kuinywa wakati wa asubuhi ama wakati wa jioni. Chai yangu ninaiandaa kwa kuongeza vitu tofauti tofauti kama iliki, mdalasini, tangawizi. Hivi ni vitu vinavyo fanya chai yangu iwe na ladha nzuri sana na pia iwe na harufu inayo vutia inayo nukia vizuri sana na ninapenda kunywa chai yangu ninapokaa nje ya nyumba yangu chini ya mti ninakunywa chai yangu nikiangalia mandhari yalivyo mazuri nikipata upepo mzuri wa mandhari na jinsi inavyo jisikia baada kunywa chai, huwa nasikia mwili wangu umepata nguvu, mwili wangu umefunguka, inapata kusikia ata pia akili yangu imefunguka, inasikia mwili wangu umepata kupumzika, inasikia mwili wangu uko vizuri, kwa hivyo ninasikia sana raha napo kunywa chai, maana ni kitu ninachokipenda sana.

Kumbukumbu nzuri ni nayo ikumbuka wakati nilipokuwa niko mtoto. Ni kumbukumbu ya sherehe na sherehe yenyewe ilikuwa sherehe ya harusi. Harusi hii iliofanywa nyumbani kwetu na ilikuwa ni sherehe ya shangazi yangu ambaye shangazi ni ndugu ya baba ama ni dada ya baba. Kwa hivyo ilikuwa ni sherehe kubwa sana na ninakumbuka nilikuwa pamoja na familia yangu yote marafiki, ndugu, jamaa, majirani wote walioalikwa Kitu kinacho nifanya ni kumbuke kumbukumbu hii ni kwa sababu ya vyakula, tulivyokula, nyimbo, tulizocheza na kitu ninacho hisi na pukumbuka, kumbukumbu hii, ninasikia furaha sana, maana ni kitu ambacho kilivutia, ni kitu ambacho kilileta sifa nzuri sana nyumbani kwetu, kwa hivyo huwa nakumbuka hii harusi sana.

Ndiyo, ninapenda sana kula samaki, na kitu kinachonifanya nipende kula samaki, ni kwa sababu samaki ni mtamu sana, na samaki ni rahisi kumuandaa ama kumpika, samaki ninaweza kumkaranga na mafuta, ninaweza pia kumchemsha ninywe supu yake na pia nile nyama yake. Kwa hivyo ninapenda sana kula samaki, kwa sababu pia ni chakula ambacho ni kizuri sana kwenye afya, na samaki unaweza ukamwanda na chakula kingine tofauti, unaweza ukamla kwa wali, unaweza kumla kwa chapati, unaweza kula kwa sima ama ugali, sima ni sawa na ugali. Kwa hivyo ni kitoweo cha samaki ni kitoweo ambacho unaweza ukakila na chakula kingine chochote kile. Kwa hivyo ninapenda sana kula samaki maana ni mtamu ni rahisi pia kuanda na unamueza kumla na chakula kingine chochote kile na pia samaki ni mzuri sana kwa afya ya binadamu.

Mimi kama msichana ninapendelea sana t-shirt kushinda shati Ninapenda sana t-shirt kwa sababu haina kola na ni kwa sababu ninaeza kuivaa na chochote kile Ninaweza kuivaa t-shirt na nikavaa sketi chini ama nikaeza kuivaa suruali chini Kwa hivyo ninapenda sana t-shirt maana ni kitu ambacho ninaweza kuivaa na nguo yoyote ile Mimi kama msichana ninapendelea sana t-shirt kushinda shati Ninapenda t-shirt ambazo hazibani mwili. Kwa hivyo ninapo vaa mwili unakuwa uko vizuri na ninapo vaa ninaweza kushinda nayo vizuri bila kupata joto, bila kupata kuchomeka chomeka. Kwa hivyo ni napenda sana t-shirt maana haina pia mikono mirefu. Kwa hivyo ni naeza kuenda nayo mahali popote bila kusikia tafashi yoyote katika mwili wangu. Kwa hivyo ni napenda sana kuva t-shirt.

Ninasherehekea mwaka mpya pamoja na familia yangu Ninasherehekea mwaka mpya nikiwa na marafiki zangu, nikiwa na watu, ninaowapenda watu ambao ni familia yangu, watu ambao nimewajua kitambo Tunakuja sote pamoja kukaribisha mwaka mpya Tunapika na kula pamoja, tunakunywa vinywaji pamoja Tunaongea, tunapanga mambo yetu ya mwaka utakavyoanza, mipango yetu yenye tunataka kuifanya Kwa hivyo ninasherehekea huu mwaka mpya nikiwa na familia na marafiki zangu na watu wa karibu sana Tukipanga jinsi ambavyo tunataka mwaka wetu ukawe jinsi ambavyo tunataka kufanya vitu vyetu katika mwaka huu na pia jinsi ambavyo tunataka kufanya mambo kitofauti mwaka huu na pia mwaka huu tunaposherehekea mwaka mpya pia tunashukuru mungu kwa yale tulioyafanya mwaka jana kwa hivyo mwaka huu ni sherehe tunasherekea kwa sherehe sana.

Ningependa sana kutembelea mji wa New York katika hii dunia ni mahali ambapo nimeona watu wengi wakiwa wanaenda Nimeangalia pia filamu zinaonyesha mji wa New York ambao ni mji unaovutia sana Nimji ambao ninatamani sana na ningependa sana niende kutembelea ili niende nikaangalie. Kama kile nilicho kuwa nina kiangalia katika filamu, ndicho ambacho kikokule. Nimji ambao ninauona, unavitu mbalimbali, vinavyoendelea. Nimji ambao ninaona, watu wakubwa wakubwa, ikiwemo wasanii, ikiwemo waigizaji, wanaenda katika mji ule. Ni mji ambao ninauona ni mzuri sana majengo yake ni mazuri sana kwa hivyo ninatamani hata na mimi na ninapenda sana na ningependa sana nitembelee mji huu wa New York ili niende nikajionee uzuri wake mwenyewe kwa macho yangu.

Mandari mazuri ambayo nimewahi kuyaona mimi binafsi ni mandari ya miti. Miti hii niliona wakati nilipo kuwa nimeenda kutembelea mbuga za wanyama. Ni mandari ambayo niliona ya navutia sana. Rangi yake yake kijani ikiwa ni rangi nzuri sana. Miti mirefu inayovutia wanyama inayovutia ndege inayoleta upepo mzuri sana kwa hivyo mandari haya niliapenda sana naliliaona kuwa ni mandari mazuri na yenye kuvutia sana mandari yenye miti mirefu miti ya rangi ya kijani inayotowa maua mazuri maua inayoleta harufu mzuri na upepo mzuri Kwa hivo mandari ya miti ya misitu ni mandari mazuri ambayo nimewahi kuyaona.

Ninapenda sana hali ya hewa ya mvua mimi ninapenda sana hali ya mvua sana, maana mvua inafanya miti, inanawiri, inafanya mazingira, yanapendeza sana, mazingira ama miti inakua, yaani vizuri, inamea vizuri, inatoa majani mazuri na pia ninapenda hewa ya upande wa mvua kwa sababu ni mvua inayo saidia hata kilimo. Wakati kunapo kuwa na mvua, lazima watu watalima, watu watapanda, mimea tofauti tofauti, na chakula kitapatikana kwa wingi. Kwa hivyo sababu ninayopenda hali ya hewa wakati wa mvua ni kwa sababu mvua itafanya kilimo kiendelezwe na kilimo kitaleta mazao mazo ambao tutavuna chakula na chakula kita kuwa kwa wingi. Mbali na hapo pia mvua inafanya mazingira yawe mazuri wanyama wapate maji ya kutosha na wanyama pia wapate chakula cha kutosha Kwa hivo ninapenda sana majira ya mvua sana.

Ndio nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri kwa ndege ambapo nilitoka katika nchi yetu ya Kenya na nikaenda kwa taifa jirani nchi ya Tanzania katika mji wa Zanzibari nilisafiri pamoja na familia yangu pamoja na marafiki zangu na kitu ambacho ningependa kukisema ambacho kilinifuraisha sana wakati nilipokuwa nasafiri na ndege ni jinsi ambavyo nilikuwa ninaweza kuona mawingu, ninaweza kuangalia jinsi kule juu kulivyo. Na wakati ndege ilipokuwa inashuka, niliweza kuona mji wa zanzibaa vizuri, niliweza kuona nyumba tofauti tofauti na mandari tofauti tofauti nikiwa juu ya ndege. Nilipenda sana usafiri wa ndege, mana ni usafiri, ulio salama, na mbali na kuwa salama ni usafiri ambao ni waharaka sana kushinda usafiri wa njia. Kwa hivyo nimeshawai kusafiri na usafiri wa ndege na ningependa kusema ya kwamba nilisikia furaha sana maana nilifika katika mji ule wazanzibari ikiwa nimefika mapema sana bila kuchelewa na nilifurahi sana kupanda ndege maana ilikuwa siku yangu ya kwanza kupanda ndege kwa hivyo nimewahi kusafiri kwenye ndege na ninapenda sana nisafiri tena na ndege.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kifaransa. Ninapenda sana lugha ya kifaransa na ninapenda sana kuja kutembelea nchi ya ufaransa. Ninapenda pia sana nyimbo ambazo zimeimbwa kifaransa. Kwa hivyo ningependa sana nijifunze hii lugha ya kifaransa ili niweze kuelewa hizi nyimbo zao zinamaanisha nini. Maana ni nyimbo ambazo zinavutia, ambazo zinapendeza, ambazo zinafanya usikie vizuri wakati unaskiliza. Kwa hivyo ningependa sana kuelewa hizi nyimbo zinaongelelea kuhusu nini ama zinaongea kuhusu nani na nani. Na pia ningependa sana wakati nitakapo fanikiwa kuenda katika mji ule niweze pia kuongea na wenyeji kwa lugha yao wenyewe nieze kuelewana na wao kwa hivyo ningependa sana kujifunza kifaransa ili ninapo safiri nieze kuwa mrahisi wa kuongea na wenzangu na pia kuelewana nao na pia nielewe filamu zao na hata nyimbo zao na tamaduni zao.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira. Ninapenda sana mchezo wa mpira tangu niko mtoto. Na ningependa pia na mimi nijaribu ili nione mtu anapocheza mpira huwa anasikia nini ama anasikia mwili wake uko vipi. Mimi mwenyewe ninapenda sana kuangalia mchezo wa mpira kupitia runinga. Hata pia kama kuna watu wanacheza labda ni mashuleni ama katika jamii Mimi hupenda kuangalia jinsi watu wanavyocheza na huwa nafurahia sana na huwa najiambia hata mimi mwenyewe ninaweza kujaribu na ninaweza kucheza kama hao wengine Kwa hivyo ningependa sana kujaribu kucheza mchezo wa mpira na nina imani ama ninaamini ya kwamba ninapocheza mchezo wa mpira Pia mimi nitauzoea, maana ninaona ni mzuri kwa mazoezi ya mwili na ni mchezo ambao unapendwa sana ulimwenguni. Kwa hivyo na mimi ningependa kujaribu, nisikie jinsi wengine wanaocheza, jinsi wanavyosikia wanapocheza.

Ninawasiliana na wenzangu wa kazi kupitia njia ya mtandao. Kunayo Google Meet ambapo sisi hukutana mahali pale ni kwa ajili ya mkutano. Na wakati tunapokutana pale ni kwa ajili ya mkutano, huwa tunaongea mambo mbalimbali ya kazi. Tunapanga kazi zetu, tuna angalia ni jinsi gani, tutakavyofanya kazi zetu. Pia ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya mtandao ama kwa kupitia Whatsapp. Pale tumefungua group yetu pamoja na wafanyikazi wenzangu. Ambapo tunapiga simu ya pamoja. Inaweza kuwa simu ya kawaida ama simu ya video. Pale tunaongea na kukutana na wenzangu. Tunawasiliana kuhusu kazi zetu. Jinsi tutakavyofanya kazi zetu, jinsi tutakavyomaliza na kupeleka kazi zetu. Kwa hivyo mimi hutumia sana mitandao ambayo imerahisisha sisi wafanyikazi kuongea na wenzetu hata wale ambao wako katika nchi za nje. Kwa hivyo, tuna ninatumia njia ya mtandao kuwasiliana na wenzangu na kazi inafanyika kwa uzuri bila shida yoyote na tena inafanyika kwa wepesi na kwa haraka sana kwa sababu mitandao imeturahisishia kazi.

Tabia ya watu inayo nichukiza sana ni tabia ya umbeya na kusema uongo. Kama tunavyo jua, mtu anayesema uongo hugonganisha watu na mtu ambaye anatabia ya umbeya pia hugonganisha watu. Kwa hivyo, ninachukizwa sana na watu wanaoongea mambo ya uongo, wanaoongea mambo ya umbea, ambayo ni mambo, ambayo siyo ya kweli. Ninachukizwa sana na hii tabia sana, maana ni tabia inayogonganisha marafiki, inayogonganisha familia, inayogonganisha hata kazini. Kwa hivyo watu wenye tabia ya umbea na tabia ya kusema uongo, ni watu ambao mimi wananichukiza sana, nitabia ambazo sizipendi, nitabia ambazo zimepotosha jamii, nitabia ambazo zimeleta uhasidi na uhasama kwa watu ata kwa familia, kwa hivyo hizi tabia zinanichukiza sana na sizipendi sana.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu Ninapenda chakula kitamu kwa sababu ni chakula ambacho huwa kinatoa hamu ya kile chakula ambacho ulikuwa unataka kula Kwa hivyo wakati napokula chakula kitamu, mimi mwenyewe hufurahia, nafsi yangu hufurahia na ninamini chakula kitamu pia kinaleta furaha, kinafanya mwili, unachangamka Kwa hivyo ni napenda sana kula chakula kitamu, maana ni cha chakula ambacho nitakula nishibe, ni chakula ambacho nita kula wakati wowote, kwa hivyo ni napenda sana chakula kitamu, ambacho kimepikwa kwa mapishi ya hali ya juu, ambacho kinanukia vizuri, ambacho kinavutia, ni chakula ambacho ni nakipenda sana.

Ninahifadhi data yangu kwa njia ya mtandao. Ninahifadhi data yangu kupitia Google account. Mimi hutengeneza Google account na kuhakikisha vitu vyangu vyote ninavyovifanya na data zangu zote ninazotaka kuzihifadhi. Ninazihifadhi kupitia account yangu ambayo ni ya Google account. Ninapenda sana kuhifadhi kwa Google account Maana ni pahali ambapo ni sahihi. Ni mahali ambapo pia unajua ya kwamba ata ukiweka kitu chako. Na ipite miaka mingapi bado unapofungua Google account yako. Utapata data yako iwe ni data za kazini, iwe ni picha, iwe ni nyimbo, iwe ni video, Iwe ni namba za watu. Zote utazipata maana ni mahali ambapo ni sahihi, ni mahali ambapo pana ulinzi wa hali ya juu, ni mahali ambapo mtu hawezi fikia na kuangalia data zako. Kwa hivyo ninapenda sana kuhifadhi data zangu katika Google account. Maana ni mahali ambapo pana usalama, mahali ambapo ninaweza kuzipata wakati wowote ninapozihitaji, zikiwa jinsi vile ambavyo ziko. Kwa hivyo ninapenda sana kuhifadhi data zangu. Kupitia Google account ama kwa kutumia Google account.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya uwandishi. Maana pia mimi mwenyewe ni mwandishi. Ninapenda kuandika na ninapenda kuandika kuhusu maswala tofauti tofauti. Ninaweza kuandika kuhusu uzazi. Ninaweza kuandika kuhusu ndoa. Ninaweza kuandika kuhusu afya, kuhusu watoto. Kuhusu maswala yanayotokea. Ninaweza hata kubuni, haditi mbali mbali. Kwa hivyo ninapenda sana kazi ya uandishi na ni kazi ambayo ninaithamini sana Maana ni kazi ambayo pia inanisaidia mimi kupata kipato ni kazi ambayo ninaamini pia itanifikisha mbali kama nitafanya bidii katika kazi hii Ninaamini ya kwamba nitafika viwango vya juu hata viwango vya kimataifa Kwa hivyo ninapenda sana ama ninathamini sana kazi ya uandishi Maana uwandishi ni kazi ambayo ama ni kitu ambacho mtu amepewa ni kipawa Kwa hivyo ninathamini sana kipawa changu cha uwandishi Ambo pia ni kazi yangu ya uwandishi ninaithamini sana.